Hapo zamani kulikuwa na mji mdogo ulio zaliwa katika bonde la milima. Watu waliyo kuwa wa kikaa hapo walikuwa kulima wema na wapenzi wa amani. Kila mmoja aliishi kwa kuheshimiana lakini mji ulikuwa na siri kubwa. Mto wa dhahabu uliyo kuwa ukitiririka katika katikati ya mji. Wazee wa mji waligawa taarifa mto huu ni wa zawadi ya asili lakini unanguvu pekee kwa watu wa moyo safi. Watu walijifunza kuheshimu mto kulinda mazingira yao na kushirikiana badala ya kuvunja amani. Mji wa kuzaliwa uliendelea kukuwa ukawa kitovu cha biashara, utamaduni na muziki, lakini wakazi wake walikumbuka somo la wazee. Heri mji ulio na watu wema kuliko mtu wa dhahabu. Na hivyo mji wa kuzaliwa haukuwa maarufu kwa mali yake tu bali na mshikamano wa watu wake.

Huwa kwanza nasikiliza kwa makini ilikuelewa kweli kinachosemwa na situ maneno. Kisha najaribu kutofautisha kati kati ya maoni ya uungwaji mkono na yale yenye maoni yenye ya kutaka kuboresha. Baada ya hapo naichambua maoni hiyo. Je, ni ya msaada? Je, ni ya kujenga? Mwisho na amua ni ipokee au nisipokee, lakini mara zote na jifunza tu kitu.

Zoe zuri nililojenga ni kushirikiana kwa uwazi na wengine, nimejifunza kusikiliza kwa makini, kuelewa mtazamo tofauti na kutoa msaada bila hukumu. Hili limeimarisha uhusiana wangu na jamii kuangaza uvumilivu na kufanya maamuzi bora. Ni kuongeza nalo ongeza ufanisi na amani maishani.

Nahisi kufurahishwa na kuridhika kuhusiana na zoea hili la kazi. Linaifanya mazungumzo na ushirikiano kuwa rahisi, inaboresha uhusiano na kunipa amani ya akili. Pia linafanya nione matokeo chanya mara kwa mara, jambo linaloongeza motisha yangu ya kila siku. Nizoea linalojenga kibinafsi na kitaaluma kwa wakati mmoja.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kubadilisha bidhaa ya plastiki na chagua rafiki kwa mazingira. Pia kutumia tena mifuko na vyombo na kupunguza bidhaa zinazohitajika. Pia ninaelimisha wengine kuhusu madhara ya plastiki na kuhimiza ufuatiliaji wa mazoea endelevu. Hii inapunguza taka husaidia mazingira na kuchangia afya bora ya jamii.

Ninapenda kucheza mchezo ya video kwa sababu inaniuma kuishi changamoto, kuimarisha akili na kuboresha uhusiano na marafiki. Inanifurahisha kunipatia burudani na kunisaidia kupumuzika baada ya shughuli nyingi. Pia huniongeza mbinu za kupanga, ufahamu wa haraka na ubunifu wa maamuzi.

Ninapenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu inanipa maoni mbali mbali kuongeza uelewa wa mitazamo tofauti na kunisaidia kufanya maamuzi bora. Pia ni burudani hupanua maarifa na kufundisha jinsi ya kushughulikia maoni, chanya na hasi kwa busara.

Huwa natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kujifunza mtandaoni na kupata habari. Pia hutumika kwa kazi, kupanga ratiba, kulipa bili, kupiga picha, kusikiliza muziki na kuburudika kwa mitandao ya kijamii, video na michezo kwa kiasi kidogo kila siku kwa manufaa binafsi.

Mafanikio ni nayo pata kazini ni kufanikisha miradi kwa ufanisi, kukamilisha majukumu kwa wakati na kuona matokeo chanya. Pia ni kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu, kushikiliana vizuri na wenzangu na kujifunza ujuzi mpya. Hii inanifanya nijifunie kazi yangu na kuongeza motisha ya kila siku kazini.

Ninapenda kuamka mapema asubuhi, kwani kunanipa wakati wa kufanya kazi, kupanga siku na kufurahia amani ya mapema. Hii pia husaidia afya yangu, kuongeza ufanisi na kuniruhusu kulala mapema usiku kwa usingizi bora na mwili wenye nguvu. Ndio maana napenda kuamka mapema.

Huwa natumia compyuta zaidi kwa ajili ya kazi, utafiti na mawasiliano mtandaoni. Pia hutumika kuandika, naitumia kuandika, kuhariri nyaraka, kupanga ratiba, kufanya hesabu na kuwasiliana na wenzangu, kupitia barua ya pepe au programu za mitandao. Na kwa zaidi, kwa compyuta hutoa burudani kwangu kupitia video michezo na kusoma habari mtandaoni. Huku ikinisaidia pia kujifunza ujuzi mpya wa kila siku.

Mafanikio binafsi ninayodhamini kazi ni kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na wakati kushirikiana vizuri na wenzangu na pia kuboresha ujuzi wangu kila siku. Pia ni kujifunza mbinu mpya, kushughulikia changamoto kwa busara na kupata kutambuliwabl kwa juhudi zangu. Hii inanipa kujiamini, motisha na furaha ya ndani inayoongeza tija kazini.

Sina tabia kuenda mahala pa ibada kila siku mara nyingi, mara nyingi, kila siku napanga muda wa kutafakari, kusali au kushiriki ibada ndogo ndogo nyumbani. Mara nyingine napenda kuhudhuria mahala pa ibada maalum kama kanisa au msikiti mara chache kwa wiki, kulingana na ratiba yangu. Hii inanisaidia kuimarisha imani, amani ya akili na madili yangu katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kuvaa kofia kwa sababu inanilinda kutokana na jua, baridi au mvua. Na pia huongeza mtindo wangu binafsi. Kofia hufanya nitambulikane kirahisi kunipa uhakika wa faraja na mara nyingine huongeza kujiamini. Pia ni chaguo rahisi la urembo na utunzaji wa afta ya kichwa. Huku nikibaki nikiwa na mtindo wa kipekee na wa kisasa.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni ambacho, kinachangia ujuzi, msukumo na burudani kwa wakati moja. Kinanifundisha madili mema na kupanua fikra na kuniacha nikitafakari maisha. Kila kurasa hutua changamoto ya kiakili, inainua hamasa yangu ya kujifunza na kufanya nishirikiane vizuri na wengine kwa hoja na maoni. Ni kitabu kinachoangeza marifa na furaha ya ndani kila wakati.

Huwa ninavaa saa kwa sababu inanikidhi maitaji ya wakati na mtindo, inanisaidia kufuatilia muda wa kazi, ratiba na shughuli za kila siku. Pia ni kifaa cha mapambo kinachoongeza mtindo wangu binafsi na kunifanya nitamblikane kirahisi. Saa uleta uratibu, ufanya nijiamini na mara nyingine huonyesha hadhi au ladha yangu ya kifahari na kisasa.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chokolete yenye krimu laini. Ninapenda ladha yake tamu na yenye nyevunyevu inayochanganya chokolete tamu na krimu laini kwa kila kipande. Pia keki hii huleta furaha wakati wa kusherehekea kwa burudani kwa ladha na mara nyingine hufanya tukio la pamoja kuwa la kipekee na la kumbu kumbu.

Ninaapotaka starehe, mii napanga kufanya mambo yangu yanayo nifurahisha na kupumuzisha akili. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu kizuri, kuangalia filamu, kucheza michezo, kusikiliza muziki, au kutembea inje. Pia napenda kushirikia na marafiki au familia kufanya mazungumzo mazuri na kujaribu chukula mpya starehe hii usaidia kupunguza stresi, kuimarisha hisia na kuongeza furaha ya ndani.

Ninapumzika baada ya siku ndefu kwa kufanya shughuli zinazoimarisha mwili na akili. Hii inaweza kuwa kupumzika kitandani, kitandani, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au podcasti, kuoga maji moto au kutembea kidogo nje. Pia napenay kufanya mazoezi mepesi, kula chakula cha afya na kuzungumza na familia au marafiki. Mbinu hii husaidia kupunguza stress, kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Timu ninayoipenda kwa kucheza mpira wa mguu ni Manchester United. Ninapenda mtino wawa kucheza, ushirikiano wa wachezaji na mbinu za kufundi wanazozitumia. Pia hii timu ina historia ya tajiri ya ushindi, inavutia mashapi kwa mchezo mzuri na ujenga mutisha kufuatilea soka. Kuangalia mechi zao kunanipa furaha, msisimuko na hamasa ya kujifunza mbinu mpya za mpira.

Napenda kusoma vitabu vya historia, sayansi na hadithi za maisha halisi. Vitabu hivi vina vina nifundisha kunipa maarifa mapya na kunia achia mawazo ya akina. Pia napenda riwaya zinazo changanya mshangao na hekima zinapendeza na kuniacha na kuni achia mafunzo ya maisha na pia kusoma kuna nifurahisha sana.

Huwa nafanya marafiki kwa kuwa na tabia ya kirafiki, kusikiliza wengine kwa makini na kuonyesha heshima. Napenda kucheka pamoja, kusaidiana katika changamoto na kushiriki mambo ya kuvutia. Pia huwa mkweli, mwaminifu najaribu kuelewa hisia za wengine, hivyo uhusiano huimarika pole pole.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa kuwa lina ladha tamu, juisi na harufu nzuri inayovutia. Napedna jinsi linavyopendeza midomo, nirahisi kula na lina virutubisho, vinavyo kwa afya. Embe lina nifaa nijisikie furaha, lina kumbusha majira ya joto na mandhari ya asili ya rangi ya nga.

Napenda kufanya kazi pamoja na wengine zaidi kuliko peke yangu. Kuwa nawanzangu kunanipa fursa ya kubadilisha mawazo, kujifunza binu mpya na kupata motisha. Ushirikiana pia kufanya kazi iwe ya kufurahisha. Changamoto zinazo shughulikiwa kwa urahisi na mafanikio yanasherehekewa pamoja. Hata hivyo wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu ili kuzingatia kwa kina na kumaliza kazi haraka.

Mazaa ya yangu ya kila siku huanza kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuamka kabisa. Kisha nasafisha meno kuoga na kula kifunguakinywa chenye lishe. Baadaye nasoma kufanya kazi au shule na kuchukua mapumuziko madogo. Kwa siku napumuzika kusungumuza na familia au marafiki kisha kupanga kesho yake kabla ya kulala.

Nakaa hadi saa kumi siku mara nyingi hasa kwa kama ninakazi au kusoma ama masoma ya kufanya. Wakati mwingine nakaa hadi saa kumi na moja au saa kumi na mbili nikifuatilia shughli za kufurahisha au kusoma. Hii inanisaidia kumalizia mambo muhimu na kupanga kesho vizuri. Ingawa na jitahidi kulala mapema kadri inavyowezekana ilikuwa kuamka kwa nguvu na nikiwa tayari kwa siku inayofuata.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple kwa sababu inajulikana kwa ubunifu, ubora wa bidhaa zake na kuleta suluhisho rahisi kwa changamoto za kila siku. Bidhaa zao kama iPhone, iPad na Mac zinafaa sana, ni rahisi kutumia na zina muundo wa kuvutia. Pia kampuni hii ina historia ya kuendeleza teknolojia kwa njia endelefu na kuhusisha ubunifu wa kiubunifu, jambo linaloongeza uaminifu wangu kwake.

Kumbukumbu yenye inayonitishia ni ile ya wakati nilipokuwa na ajali ndogo barabarani nikiwa mtoto. Gari lilikimbia karibu nami nilihisi hofu kubwa. Moyo wangu ulipiga kwa kasi na mikono yangu ikatetemeka. Nilihisi hatari kubwa na sikujua kama ningeweza kuishi. Tukio hilo liliathiri akili yangu kwa muda mrefu. Kila nilipoona magari niliogopa sana. Hii ni kumbukumbu inanifunza kuwa tahadhari ni muhimu kila wakati barabarani.

Njia ya usafiri ninayoitumia kila siku ni basi. Kila asubuhi napanda basi kuenda shule au kazini na kila jioni narudi nyumbani kwa basi sawa. Safari ni ya wastani kwa mda na mara nyingine basi huwa na watu wengi. Lakini napenda kutumia mda huu kusoma kidogon au kuangalia mandhari ya barabara. Usafiri huu unarahisisha kuwasili kwa wakati na ni nafuu zaidi kuliko kutumia garibi nafsi. Ata hivyo lazima nizingatie usalama kila wakati.

Naanza mradi mpya kazini kwa kuanza kuelewa malengo yake kikamilifu na mahitaji ya wateja au shirika. Kisha napanga hatua za utekelezaji kuwa majukumu kwa timu na kuhakikisha kila mtu anarasilimali na taarifa zinazo hitajika. Napanga ratiba ya muda kuweka viashiria vya mafanikio na kuanzisha mawasiliano ya mara kwa mara. Pia ni natafuta changamoto zinazoweza kutokea mapema na kuunda mikakati ya kuzitatua. Kuhakikisha mradi unakamilika kwa ubora na wakati.

Napenda sana sanaa ya aina mbali mbali, hasa michoro, uchoraji wa rangi na michoro ya kisasa. Sanaa inanifanya nijisikie huru, kuonyesha hisia zangu na kuwalea dunia kwa njia tofauti. Napenda jinsi msani anavyoweza kuwasulisha hadithi hisia au ujumbe kwa rangi miistari na maumbo. Kutazama au kuunda sanaa, kunanifanya, nifikire kwa kina, kunilea ubunifu wangu na kunipa furaha ya kipeke. Sanaa pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujitaftia msukumo wa kila siku.

Zana za DiGiti ninazo tumia kila siku ni kompyuta, simu ya mkononi na kompyuta kibao. Kila subuhi napanga ratiba yangu kupitia simu au kompyuta na kutumia programu za mawasiliano kuzungumza na marafiki familia au wenzangu kazi. Kompyuta hutumika kufanya kazi, kusoma au kutengeneza miradi ya ubonifu. Kompyuta kibao ninatumia kusoma vitabu vya DiGiTi, kutazama video na kujifunza mambo mapya. Zana hizi za dijiti hufanya maisha yangu rahisi kuna njia ya kuunganishwa na dunia na kuongeza ufanisi wa kila siku.

Kumbukumbu zangu za utotoni ni za furaha na michezo mingi. Nilipenda kucheza na marafiki shambani kuogelea kwenye mito na ziwa na kushiriki mchezo ya jadi kama kukimbia na kuigiza hadithi. Familia yangu ilinifanya nisikie salama na upendo tukisherehekea sikukuu pamoja kula vyakula vya kitamaduni na kusafiri kwa pamoja. Kumbukumbu hizi zimenilea tabia ya urafiki, heshima na shauku ya kujifunza. Zinaendelea kunipa furaha kila siku napozikumbuka.

Ndio. Inawezekana kuishi siku moja bila teknolojia. iNgawa inaweza kuwa changamoto kidogo. Unaweza kutumia siku hiyo kufanya shughuli za asili kama kutembea kusoma vitabu vya karatasi, kuzungumza uso kwa uso na marafiki au familia, kufanya mazoezi, kupika au kufanya kazi za mikono. Ni fursa nzuri ya kupumzika, akili, kuondoa msongo wa mawazo na kuzingatia maisha kwa njia ya moja kwa moja. Siku moja bila teknolojia inawezeka kuwa ya furaha na yenye mafundisho.

Mufreji wa TV ninaufota ni BBC kwa sababu unanipa abari za dunia zote kwa usahihii na haraka. Pia napenda vipindi vya elimu na utamaduni vinavyopatikana, vinavyofundisha kuhusu historia sayansi na tamaduni tofauti BBC. Pia inatoa vipindi vya burudani, vinavyopendeza na maonyesho ya michezo au sinema. Kile napofuatina mfereju huu ni nahisi nipo na dunia na pata maarifa na kufraia vipindi venye ubora waju. Mfereju huu umekua semuhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Filamu ninayopenda zaidi ni Inception kwa sababu ina mchanganyiko wa akili, msisimuko na hadithi yenye maana ya akina. Inanikumbusha jinsi, akili naweza kushughulikia ndoto na ukweli kwa njia ya kipeke. Uigaji picha na mziki wa filamu hiyo ni wakuvutia sana na kila kipengele kinaongeza msisimuko wa adithi. Filamu hii inanifundisha umuhimu wa mawazo, ujasiri na uhusiano wa binadamu. Kila ninapoiyona napata msisimuko mpya na kufurahia kila undani wa hadithi ikiibuwa mawazo na mjadala wa kiakili.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Paulo Kohelo kwa sababu anaandika hadithi zinazo gusa moyo kujenga motisha na kuhamasisha maisha. Vitabu vyake vinachanganya hekima ya maisha tamaduni tofauti na fikira za kina kuhuzu upendo. Ndoto na maisha ya kila siku. Kila hadithi yake inafanya nifikirie kwa undani, kunilea hisia zangu na kunipa msukumo wa kufuata malengo yangu. Waandishi wake ni wa kipekee, rahisi kueleweka na unacho kumbukumbu mzuri wa msomaji.

Nimewahi kushiriki mashindano ya michezo shuleni, nilihisi msisimuko mkubwa na pia hofu kidogo kabla ya kuanza. Mashindano yalinifundisha kushirikiana na wenzangu, kuwa na nidhamu na kushindana kwa haki. Ingawa sikushinda kila mara, kila mara, uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa jitihada, kujiamini na kujifunza kutokana na makosa. Pia nilifurahi furaha ya kusherehekea mafanikio ya wenzangu, kujenga urafiki mpya kupitia mashindano hayo. Ni kumbukumbu nzuri ya utotoni na mafunzo ya maisha.

Napenda mkate mgando kwa sababu ni laini na unakula vizuri. Pia unanukia vizuri na unaweza kuliwa nasiagi au jamu. Napenda pia mkate wakaranga au wazabibu. Kwani unatoa ladhaa tamu na nikamili kwa kiamsha kinywa au chakula cha mchana. Mkate unanifanya nijisikia furaha na kuridhika kila wakati.

Timu bora ya kiragbi marekani ni USA Eagles. Wachezaji wake ni hodari, wenye nguvu na mbinu za kipekee. Timu hii imejipanga vizuri, inashirikiana kwa una ufanisi na inajivunia historia ya ushindi. Mwashabiki wanapenda kuona mchezo, michezo yao, nye msisumuko na ushindi mkali. Jambo linalo ifanya kuwa timbora nchini marekani.

Napenda kutembea msituni kwani kuna nipa amani na nafasi ya kufikiria. Hali ya hewa safi, sauti za ndege na manthari ya miti kunifanya nijisikie furaha. Pia kutembea msituni kuna nifanya niwe na afya njema na kunipanua ufahamu wangu kuhusu mimea na wanyama. Kila hatua ya kutembea nifuraha na starehe kwangu.

Wakati wa wasiwasi, mimi hukaa kimya, kuchukua pomzi ndefu na kujaribu kutafakari. Pia ninaandika mawazo yangu au kuzungumuza na rafiki au mtu wa kuaminika. Hii ina nisaidia kupunguza hofu na kupata amani ya akili. Kwa kufanya hivyo, nasonga mbele bila kuathirika sana na wasiwasi huo.

Natumia teknolojia ya sauti kila siku kusikiliza muziki, podcast na masomo ya mtandaoni. Pia ninatumia vifaa vya sauti kutoa mawasiliano ya haraka kupitia simu au programu za mtandao. Teknolojia hii inanifanya nifikia habari kujifunza na kuhasiliana kwa urahisi na marafiki na familia pia.

Napenda kuimba kwani kuna nifanya nijisikie furaha na kutuliza akili. Kuimba kunanisaidia kueleza hisia zangu, kucheza na sauti zangu na kushirikia na marafiki. Pia kuimba kunanifundisha nidhamu na kupanua ujuzi wangu wa mziki. Kila wimbo ninaoimba unanifanya nijivunie kipajichangu na kuleta furaha kwa wengine pia.

Mimi husasisha vifaa vyangu vya elektroniki kila mara inapo hitajika. Angalau mara moja kwa mwezi. Nasasisha programu, mfumu waendeshaji na vipengele vingine ili kuhakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri na kwa usalama. Kusasisha mara kwa mara kuna zuhia matatizo, virusi na kufanya vifaa kustahimili mabadiliko ya kiteknolojia.

Ningependa kujaribu mchezo wa karate kwa sababu ni changamoto na unalenga nguvu, umakini na nidhamu. Ningependa kujifunza mbinu mpya, kuongeza avi yangu na kujijengea ujasiri. Pia ningependa kushirikiana na wengine na kufurahia ushindani wa kirafiki. Mchezo huu nanipafuraha na nidhamu ya kipeke.

Napenda kusimamia kwani kunanipa nafasi ya kuongoza, kupanga mambo na kuhakikisha kazi zinafanyika vizuri. Hii inanifundisha uwajibikikaji na ujasiri, hata hivyo pia napenda kusimamiwa wakati mwingine. Kwani kunanisaida kujifunza kutuwa kwa wengine na kupata muongozo sahihi. Kusimamia na kusimamiwa kuna leta usawa katika maendeleo.

Njia yangu ya kupumzika ni kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki tulivu au kutembea nje kwenye hewa safi. Pia napenda kuandika mawazo yangu au kufanya mazoezi madogo ya kupumzika. Hii inisaida kupunguza msongo wa mawazo, kupata amani ya akili na kujiandaa vyema kwa shuguli zijazo. Kupumzika kunanifanya nijisikie, mwenye furaha na nguvu mpya.

Napenda chakula kitamu kinacho nipa furaha na kuridhisha njaa. Napenda mchanganyiko wa ladha tamu na chungu kidogo. Kama pilau samaki wa kukaanga au keki za matunda. Chakula kitamu kinanifanya njisikie vizuri kuishi kwa furaha na kushirikiana na familia na marafiki wakati wa chakula cha pamonja. Ladha nzuri inaboresha kila siku yangu.

Nilikuwa napenda kuchezo na marafiki wangu kila siku. Hasa michezo ya nje kama mpira wa mguu na kuruka kamba. Pia nilipenda kusama hadithi na kuigiza kama vile ningeishi kwenye dunia ya hadithi hizo. Napenda pia kuchora na kunda ya vitu vidogo. Jambo linalo nifanya jifunze ubunifu na kufurahia ututoni kwa furaha isio na kikomo.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na shukrani. Natenga muda wa kupumuzika, kutafakari maisha na kupanga malengo mapya. Nashiriki chakula na keki pamoja na familia na marafiki. Nasikiliza muziki ni naoupenda na piga picha na kujizawadia zawadi ndogo ndogo yenye maana. Nashukuru afya upendo baraka mafanikio na matumaini ya mwaka ujao mzuri.

Utaratibu wangu wakahawa au chai huanza asubuhi. Nachemsha maji na chagua kahawa au chai kulingana hisia. Naongeza maziwa na sukari kidogo. Nakunywa utaratibu ni kitafakari siku. Nikisikiliza muziki laini na kujiandaa kwa kazi nikiwa mtulivu na mwenye nguvu. Vivyo ndivyo nafanya utaratibu wangu wa kahawa au chai.

Mafunzo ninge penda kupata kazini ya kuongeza ujuzi wa mawasiliano, matumizi ya teknolojia ya kisasa, usimamizi wa muda na kazi ya timu. Pia ninge penda kujifunza uongozi, utatuzi wa matatizo, usalama kazini na mbinu za kuboresha utendaji ili nifanye kazi wa ufanisi zaidi.

Aina za filamu ninazo penda ni vichekesho kwa burudani, tamthtilia kwa hadithi za maisha, filamu za mapenzi kwa hisia, filamu za vitendo kwa msisimko na filamu za kusisimua akili kwa siri na upelelezi. Pia napenda filamu za kihistoria na zile zenye ujumbe wa kuhamasisha, jumuiya ama jami.

Huwa nasoma gazeti kila siku ili nipate habari za andani na nje ya nchi. Ninasoma siasa, uchumi, michezo na makala ya za elimu. Hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani, kukongeza marifa, kuboresha msamiati na kuwa na maamuzi bora katika maisha ya kila siku.

Rafiki yangu wakaribu sana ni mtu ni naye mwamini na kumtegemea. Unisikiliza, hunipa ushauri mzuri na kunipa moyo wakati wa changamoto. Tunashirikiana kwenye furaha na huzuni, tucheke pamoja na yeye na kuheshimiana. Urafiki wetu unajengwa juu ya uaminifu, heshima na upendo wa dhati.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua na kukubali makosa. Natafuta maoni kutoka kwa wenzangu, najifunza ujuzi mpya na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia huwa natagemea muda wa kujiboresha, kuomba ushauri na kuweka malengo ya maendeleo ili niboreshe utendaji wangu kazini.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda. Naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kuchagua bidhaa iliyo bora kuliko zingine. Pia kuna uwasilishaji wa haraka ambao hunifanya ni pate ni nacho hitaji bila kutoka nyumbani na kwa urahisi na pia ikiwa katika usalama.

Huwa nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nyuila, kali na tofauti, kuwasha uthibitisho wa hatua mbili na kuhepuka kushiriki taarifa binafsi. Hakikisha tovuti ni salama na sasisha program mara kwa mara na kuwa makini na viungo na ujumbe wa kutiliwa shaka.

Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu zinanipa nafasi ya kugundua mambo mapya, kuongeza ufanisi na kufurahia burudani za kisasa. Kila kifaa kipya au programu ni changamoto ya kujifunza, inapanua mtazamo wangu na kuniacha nikiwa na uzoefu, wakipekee, wakiji dijitali.

Kampuni kubwa ya kiteknolojia ninayo iamini ni Apple. Ninaiamini kwa sababu na nizalisha, bithaa ya zenye ubora, wa hali ya juu, za kwa wanika, za kwa minika na zenyu urahisi wa matumizi. Pia inajali faraga ya watumiaji na kuendeleza teknolojia mpya, zinazo boresha maisha ya kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma kitabu na makala za kiteknolojia kwani zanipa ufahamu pia na kuniacha nikiwa na mtazamu, mpana, wa dunia. Pia napenda kuchunguza, apps mpya na kugundua rajisi za kisasa. Jambo linalonifanya nijisikia, shujaa, wa kidigitali. Naamu.

Ndiyo kabisa inawezekana kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo kwa vile tumejengeka kuitegemea kila upande wa maisha yetu kwa mfano kutumia vitabu vitabu vya karatasi badala ya ebooks kuandika mikakati na kumbukumbu kwa karatasi badala ya simu au kompyuta kupika kufanya mazoezi na kufuraia mazingira ya asili badala ya apps za burudani.

Ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema. Wakati akili yangu iko makini nishati iko juu. Hii nafanya niwe na umakini mkubwa nipange kazi vizuri na kumaliza majukumu kwa haraka. Baada ya mchana napendelea kazi zinapohitaji ubunifu au uchambuzi wa kini.

Mandhari mzuri niliyo ona ni wakati jua linapo chomoza juu ya milima Likiangazia miti na mabonde kwa rangi za dhahabu na kijani Hali ya utulivu, hewa safi, na sauti za ndege zinaunda picha ya kipekee ya amani Ikinifanya nijisikie mdogo mbele ya huzuri wa asili.

Napena kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na makala, kuangalia video za elimu na kushiriki katika mazungumuzo au semina. Pia napenda kujifanyia mazoezi ili kuelewa vizuri, kuuliza maswali na kujaribu kwa vitendo kile ni nacho jifunza. Njia hizi zinafanya ni fahamu haraka na kunikumbusha kile ni licho jifunza.

Napenda paka zaidi kuliko mbwa, paka ni wawavuti, wanapenda uhuru na wanapenda kupumuzika karibu nawe bila kuwa mzito sana. Napenda pia jinsi wanavyoweza kuonyesha upendo kwa njia za kimia, zinazofanya mahusiano kuwa ya kipekee na ya upendo wa ukweli.

Utaratibu wangu wa jioni ni rahisi na wa kawaida. Kila asubuhi nikiamka naosha uso wangu kwa maji baridi au sabuni nyepesi. Kisha natumia krimu au mafuta ya ngozi kulainisha na kulinda ngozi. Kabla ya kulala napenda kusafisha uso, tena ili kuondoa uchafu na kufanya ngozi ipumzike usiku.

Napenda chakula kisicho na mafuta zaidi. Hii inawazesha kula chakula chenye afya na kinachoongeza nishati bila kuongeza uzito. Na husaidia mwili wangu kufanya kasi vizuri. Pia napena chakula kilicho chenye virutubisho muhimu kama protein, mboga na matunda.

Napenda chakula cha haraka kama pizza, burger na fries kwa sababu ni rahisi kinapikika haraka na kinaladha nzuri. Mara nyinge napenda pia kujaribu aina mpya za fast food hasa zile zenye mchanganyiko k wa kipeke walatha au kiutamaduni. Hata hivyo napendea kula kwa kiasi kidogo ili afia ibaki nzuri.

Huwa napenda kusikiliza muziki wa kisasa wa pop na R an B Kwan unanifani nijisikie furaha, utulivu na mara nyingine unanipa motisha Pia napenda muziki wa kisaza cha zamani kama klasiki rock au jazz Ambo natowa latha ya kipekee na kumbuku mzuri muziki huwa ni njia yangu ya kupomuzika na kuhamazisha mawazo yangu.

Kinywaji ni nachokipenda asubuhi ni kahawa, inanifanya ni amke vizuri, kunipa nishati ya kuanza siku, na huwa ni sahemu ya utaratibu wangu wa asubuhi. Mara nyingine napenda pia chai ya asubuhi yenye ladha nyepesi, kulingana hamu na hali ya hewa. Ndiyo maana napenda, kinywaji cha kahawa, asubuhi.

Huwa nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa ushirikiano na heshima, tunatumia mazungumuzo ya uso kwa uso, barua pepe na jumbe za simu ili kubadilishana mawazo na taarifa. Pia napenda kusikiliza maoni yao, kuuliza maswali na kutoa mrejesho wa wazi ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake vizuri na timu inafanya kazi kwa fanisi.

Napendelea mahali pakimia zaidi, kimya kunanipa utulivu, kunisaidia kuzingatia kazi na kunifanya nipumuzike ma akili. Hata hivyo, mara nyingi napenda sahemu zenye kelele kidogo kama kafe au bustani yenye watu wachache. Kwani zinatoa hisia za maisha na muvuto wa kijamii bila kuingia utulivu wangu.

Kufanya kazi na timu ya mbali huwa na hitaji nikiwa na mpangilio, mawasiliano ya dhabiti na nidhamu binafsi. Kwanza na panga ratiba ya kazi na majukumu kwa kila mshiriki. Kisha tunatumia mikutana ya video, barua pepe na jumbe za timu kuhakikisha kila mmoja analewa majukumu yake. Pia ni muhimu kubadlisha taarifa mara kwa mara, kutoa mrejesho na kuhimiza ushirikiano ili timu ifanye kazi kufanisi hata ikiwa kila mmoja yuko sehemu tofauti.

Rangi inaeo nipendeza ni blue inanipa hisia za utulivu, amani na usahihi. Blue wakisi wingi wa anga na maji ikiniwacha nikiwa na mtazamo wawazi na kufura hicho na mandari ya asili. Pia ni rangi naeo faa katika mavazi na mazingira ya kazi.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kusafisha bafuni kwa sababu inachukua muda mrefu na ni chafu kidogo na mara nyingine inakuwa yenye harufu isiyopendeza. Ingawa ni muhimu kwa usafi wa nyumba napendelea kufanya kazi nyingine nyumbani ambao ni rahisi na za kupendeza zaidi kuliko kufanya usafi kwa bafu.

Maandhari kutoka kwa dirishani mwangu ni maandhari ya jua likichomoza nyumba nyuma ya milima, likiangazia miti na nyumba jirani kwa mwanga wa dhahabu. Ndege wakiimba kwa sauti nyororo na hewa safi ikipuliza uso. Inanifanya nijisikie utulivu na furaha. Huku nikifurahia kila detail ndogo ya asili inayonigusa.

Shuguli zangu za wikendi kupumuzika na kufurahia muda wa familia au marafiki kwenda kutembea kwenye bustani au milima na kusoma vitabu au kuangalia filamu. Pia napenda kujaribu mapishi mapya kufanya mazoezi kidogo na mara nyingine kushiriki katika shuguli za kijamii au burudani ili nikuze furaha na nguvu za mwili pia na akili.

Majira ninayopenda ni majira ya joto na penda jua hewa safi na uwepo wa mwanga wakutosha unaonifanya nijisikie furaha na nishati. Hii pia ni wakati mzuri wa kutembea nje kufurahia maandari ya asili na kushiriki shuguli za burudani bila vizingiti vya baridi au mvua.

Nawafaham majirani wangu kwa njia ya kuwasalimia kila siku, kusungumuza kwa heshima na kushirikiana katika shuguli za kijamii. Tunapendana, tunasaidana wakati wa shida na kushiriki furaha na matukio maalum. Hii inafanya usiano wetu kwa wa karibu, wakuaminiana na wenye mushikano wakijamii. Kila mmoja anaheshimiwa na tunahakikisha mazingira yetu ni ya salama na yenye amani.

Napenda kuangia nyota usiku kwani kunanipa hisia ya utulivu na kushangaza. Kuona milimita ya mwanga wa mbali na unanifanya nitafakari maisha na nafasi yangu katika ulimwengu. Hali ya utulivu, hewa safi na ukimya wa usiku. Kuchangia uzoevu wa kipekee wa amani. Furaha na undani wa mawazo yangu ni wakati wakuungana na asili ya kupata mskuma wa aki.

Huwa napanga kazi yangu kwa mpangilio wa kina na nidhamu. Kwanza natoa orodha ya majukumu yote ya kila siku au wiki, kisha ninawakelea kipaombele kwa kazi muhimu na dharura na kugawa muda maalumu kwa kila moja. Napenda pia kuweka mapamuziko madogo ya kati ya kazi, kuchambua maendeleo yangu na kurekebisha ratiba ikiwa inahitajika. Hii husaidia kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi bila bila mukazo wa kupita kiasi.

Ndiyo napenda asali, ina ladha tamu na asili, haina kemikali nyingi, ni nzuri kiafya kwa kuongeza nguvu na kudumisha kinga ya mwili. Pia napenda kueka kwenye chai, toast, au mchanganyiko wa matunda, kwani hufanya chakula na vinywaji kua vya ladha na afya bora zaidi.

Huwa napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa mbali mbali maarufu kama vile YouTube YouTube ni mojawapo ya tovuti kubwa kabisa ya video ya za burdani, elimu, muziki, filamu, fupi na mengi zaidi Ikiwa mamilioni ya video kutoka kwa watengenaji dunani wote zimo humo Pia TikTok, Instagram, Z5 na zinginezo.

Kinywaji baridi ninacho kipenda ni juisi ya embe iliyo changanywa na barafu. Ina ladha tamu, harufu nzuri na huniburudisha wakati wa joto. Hunipa nguvu, hunipooza haraka na hunikumbusha nyakati za furaha nikiwa na marafiki baada ya kazi au michezo. Hunyweka mwenye afya njema, hunipa hamu ya kufanya kazi vizuri kila siku nzima.